Habari za asubuhi ningependa kulijibu hili swali na pata habari wapi. Naam, swali nzuri kabisa. Habari ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Wajua kwamba hii kazi ninayofanya huwa nahitaji kuwa na habari kila wakati. Huwa nategemea mitandaoni lakini naelewa kuna kuna vianzo mbalimbali kama runinga redio magazeti na pia mitandao ya kijamii. Katika mitandao kuna mtandaoni ama interneti lahusu tovutu za habari kama BBC Swahili, Nation Africa, Tuko. Mitandao ya kijamii ni kama Facebook, TikTok naam kwa hivyo mimi hutumia mitandao ya kijamii sana sana kwa hayo ni meyataja. Habari huni saidia kujua kinachoendelea katika jamii yetu, nchi yetu na dunia kwa ujumla, katika zamahizi za teknolojia, moja wapo ya njia rahisi na haraka ya kupata habari ni kupitia mitandaoni. Kupata habari mtandaoni kwa nipa fursa ya kusoma habari wakati wowote na mahali popote, kupitia simu, kompyuta na weza kufungua tovuti za habari, kutumia programu za news au kufuatilia kurasa za vyombo vya habari kwenye mitandao ya kijamii. Hii hunisaidia kuokoa muda na kupata taarifa kwa haraka kuliko kusubiri, runinga au gazeti. Kwa hivyo hunisaidia kueza kuelewa au kupanga kazi yangu vyema. Faida nyingine ya habari mitandaoni ni kwamba tunapata habari za maeneo mbali mbali duniani kwa wakati mmoja. Naweza kujua kinachoendelea katika siasa, biashara, michezo, elimu na afya kwa urahisi. Pia baadhi ya tovuti huniruhusu kuchagua aina ya habari ninapenda jambo linalolifanya kusoma habari kufurahisha zaidi. Hata hivyo ni muhimu kuwa muangalifu. Sio kila habari inayopatikana mitandaoni ni ya ukweli. Kwa mfano, kuna watu wanatabiambaya sana ya kuwalaghai wa Kenya au watu wenye wanaomba fursa ya kupewa kazi. Wapata kuwa mtu anakudanganya kwamba akona kazi lakini hana. Sasa kwa sababu mtu ana hiyo nia ya kupata kazi kwanjia za haraka anatoa pesa mingi. Halafu inakaa hakufaidika yaani ali alidanganywa na hakuna fursa ya kazi. Kwa hivyo ni vyema kupata habari kutoka vyanzo vina vyoaminika na kulinganisha taarifa kutoka zaidi ya chanzo kimoja bila kuziamini. Naam, asante.

Habari zenu nataka kujibu hili swali najihisi vipi kusubiri kwenye mstari naam mara nyingi najikuta ninasubiri kwenye mstari katika maisha yangu ya kila siku. Nasubiri dukani kununuwa vitu, hospitalini kuona daktari, benki kueka au kutoa pesa au kituoni kupanda gari. Kusubiri kwenye mistari utokea kwa sababu watu wengi wanaitaji huduma kwa wakati moja na ningependa kuongelelea, kusubiri, kupanda gari, kituoni. Nijambo ambalo huwa lanikera na pia huwa lanifraisha. Huwa lanikera kwa sababu na hisi kuwa mda wangu wapotezwa. Na hisi kuwa wenye magari na juuliza mbona wenye magari hawa jaongezea magari kwenye biashara zao ili kupunguza kupigania magari. Haswa wakati kumenyesha huwa na pitia hili changamoto sana, labda nimetoka shugli zangu, nimetoka mchezo, nimetoka kuona rafiki, alafu kuna mvua ikinyesha, wapata kuwa kuna msongamano wa magari, watu ni wengi, maji ya meja kila mahali, hua ni jambo li nanikiera sana lakini la nifunza kuwa na kuwa hakuna kitu haliwezi fanyika katika hili maisha. Ilo tu ni mfano moja. Kwa kujibu, hua nahisi, kusubiri kwenye mstari si jambo raisi kwangu. Maranyingi na jihisi kuchoka na hukosa subira, hasa kama mstari ni mrefu au unasonga pole pole, wakati mwingine nahisi wasiwasi, nafikiria kama nitachelewa au kama muda wangu unapotea bure. La pia kusubiri kumenifundisha kuwa mvumilivu na mvumilivu hulambivu na jibu na jaribu kujituliza kwa kupumua taratibu, kuangalia simu yangu au kufikiria mambo mazuri. Kuna nyakati ninapokutana na watu wapia na kuzungumza na kidogo, jambo linalolifanya muda uonekane mfupi. Inapofika mbele ya mstari na kuhudumiwa na jihisi na fuu na furaha. Najivunia kuwa nilivumilia na siku kata tama. Kusubiri kwenye mstari hunikumbusha kuwa subra ni muhimu sana katika maisha yangu. Nam. Asante.

Habari za leo, nataka ningependa kulijibu hili swali na tumia wi-fi au data ya simu. Nilianza kutumia wi-fi. Miaka kama nne au tano zilizopita. Kutoka huo wakati niliona ikona ubora kuliko data ya simu. Ubora wa kwanza ni katika maisha ya leo ya kidigitali, interneti ni muhimu sana naitumia kusoma, kufanya kazi, kuwasiliana na kujiburudisha. Wifi ni ya gharama nafuu. Mara nyingi nalipa kifurushi cha mwezi mzima na naweza kutumia interneti bila hofu ya kuisha haraka kama ilivyo kwa data ya simu. Ukilinganisha bei ya data ya simu na bei ya wifi, utagundua kwamba wifi ndio inagharama la chini. Hunisaidia kuwa kwa pesa hata kwa kama mimi ni mfanyikazi. La pili, wifi huwa na kiasi kubwa na mtandao dhabiti. Hii hufanya iwe rahisi kupakua faili kubwa, kutazama video, kufanya mikutano ya mtandaoni na kusoma bila kukatika. La tatu, wifi huruhusu vifaa vingi kuunganishwa kwa wakati moja naam. Kama hii ninayoitumia halina limit ya zile simu au kompyuta unaeza unganisha. Iwe ni nyumbani au shuleni zote natumia wi-fi moja. Hata hivyo data ya simu bado ni muhimu pale ambapo hakuna wi-fi kwa mfano kama hamna stima. Na ume, simu lako liko na moto, utakuwa tu kwa mtandao, uta nina nunua data kidogo, kitambo simu, kitambo stima irudi au wakati wifi, labda ina tatizo na halijatatuliwa. Hasara, wifi ina hasara zake kama hutegemea umeme, jambo nisha sema, la pili inaweza kuwa dhaifu au pole pole. Kama watu wengi wanautumia mtandao mmoja kwa wakati mmoja kiasi hupungua na interneti hukatika katika hii nimewahi hudhu jionea hilo wakati nipo shuleni, ilikuwa inabidi mara nyingine nimenunua data. La tatu, wifi hazina zina hatari ya kiusalama. Kama mtandao hauja undwa vizuri kwa nenosiri, watu wengine wanaweza kuingia na kutumia wifi yangu. Kwa kumalizia wifi ina manufaa mengi pia hasara kama kukatika kwa umeme kiasi kupungua ni muhimu kuitumia kwa uangalifu na kuchanganya na data ya simu pale ninapohitajika ahsanta.

Habari zenu, ninajibu hili swali. Ninajistawisha vipi wakati walikizo? Kwanza naomba nijiulize hili swali la muhimu sana. Likizo lina umuhimu mgani katika maisha yangu. Likizo langu naweza sema ni wakati wa kupumzika, naam, wakati sina sina kazi au wakati masomo yameisha, kumaanisha nimemaliza mtihani nangojea kuingia kwenye semester nyingine au wakati siko kazini. Likizo ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Baada ya muda mrefu wa kusoma na kufanya kazi kwa bidii, mwilii na akili yangu huhitaji kupumzika. Kwanza likizo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati wa masomo au kazi mara nyingi, ninakuwa na mawazo mengi na presha. La pili, likizo hunipa nafasi ya kutumia muda na familia. Kwa familia na marafiki zangu. Tunazungumza, tunacheza, na kushirikiana, jambo linaloimarisha uhusiano wetu na kunifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa. Tatu, likizo hunisaidia kujifunza mambo mapya. Naweza kujifunza michezo mapya, ujuzi wa vitendo, au kusoma vitabu vya kujiongezea maarifa. Jambo la nne, likizo huniboresha kiafya, kupumzika vizuri, kufanya mazoezi, na kula vizuri hunifanya niwe na afya njema na mwenye nguvu zaidi. Huwa natumia likizo, kulima, napenda kulima, ukulima wa maembe, huwa nautumia hio nafasi na kujitafutia pesa kwa huo wakati. Huwa pia najistawisha kwa kusaidia jamii. Wakati mwingine nashiriki katika usafi wa mazingira, kupandamiti au kusaidia watu wanaohitaji usaidizi wowote. Hii hunifundisha kuwajibika na kuwa raia mwema. Huwa natumia likizo kuchora. Napenda sana kuchora, napenda kujionyesha kwa uchoraji wangu, napenda pia kuongelesha watu jinsi wanaweza tumia talanta zao kujiboresha. Kwa sababu, hio talanta Mungu alikupea ikiwa na maana kwa maisha yako, na anaweza ichukua akiona hauitumii vyema. Kwa kumalizia, likizo ni muhimu kwangu kwa sababu, hunipa mapumziko, huimarisha mahusiano, huniongezea maarifa, na pia hunifanya nisikie nikiwa huru. Asante.

Habari za asubui, nafanya nini usiku kabla ya kulala? Kila siku kabla ya kulala, huwa nina mambo machache ninayofanya ili nijitayarishe vizuri kupumzika. Kwanza nafanya usafi wangu, binafsi kama kuoga au kunawa uso na kupiga mswaki. Hii hunifanya nijisikie msafi na mtulivu. Bada ya hapo napanga vitu vyangu vya kesho kama nguo au vitabu vyashule. Hii unisaidia nisiharakishwe sana asubuhi. Wakati mwingine napenda kusoma kitabu kidogo au kuangalia simu kwa muda mfupi ili kupumzisha akili yangu. Kabla ya kulala, mimi huomba au kutafakari kidogo kuhusu siku yangu nafikiria mambo mazuri yaliyotokea na kumshukuru mungu kwa ulinzi na afya. Hatimaye nalala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kuamuka nikiwa na nguvu mpya. Asanta.

Habari ya jioni, ningependa kujibu hili swali ni stadi gani muhimu kwa kazi yangu. Kazi nayofanya ni ya rimoti au kazi ya mtandaoni. Huwa nafanya kazi hii nikiwa popote naweza kuwa nyumbani, shuleni naam, stadi la kwanza ni ujuzi wa mawasiliano. Kuandika na kuzungumza kwa uwazi kupitia barua pepe na zoom na kadhalika. La pili ni ujuzi wa teknolojia. Kutumia kompyuta, laptop na simu vizuri. Kujua kutumia programu kama email na video calls. La tatu kujipanga au kusimamia muda. Kupanga ratiba yangu mwenyewe kumaliza kazi kwa wakati bila kusukumwa na mtu. La nne, nidhamu na kujitegemea. Kufanya kazi bila kusimamiwa karibu kuepuka usumbufu wa nyumbani. Jambo la tano au stadi la tano ni ujuzi wa kazi husika. Unafanya kazi gani ni kuandika, ni kazi ya kuelimisha AI, ni uhasibu, ni uhuduma kwa wateja, naam kutatua matatizo kujua kutafuta suluhisho mwenyewe mtandaoni bila kabla ya kuuliza. Ustadi wa mwisho ni ujuzi wa kufanya kazi na watu kwa mbali na huwa nafanya hivi kwa kutumia tools kama Google Meet, Slack na kadhalika. Kazi hizi zapatikana kwa urahisi. Ujuzi wa kila ustadi ni muhimu.

Habari za jioni, ningependa kulijibu hili swali ni zoea gani nzuri nilojenga. Naam, nina baadhi ya mazoea nilijifunza tangu niwe mtoto mdogo. Mpaka niwe msichana mkubwa, bado huwa nayatililia maanani. La kwanza kupanga siku yangu, kusoma au kujifunza kila siku, kujitunza, kuwa na nidhamu, mawasiliano mazuri, nam na kadhalika. Ningependa kwa hayo ningependa kuongelelea mawasiliano mazuri. Hilo ndio jambo bora na jivunia kuwa na zoea nzuri. Leo ningependa kuzungumzia zoea moja muhimu sana nililojenga katika maisha yangu nalo ni zoea la mawasiliano mazuri. Mawasiliano mazuri ni uwezo wa kuzungumza na kusikiliza wengine kwa heshima, wazi na uelewa. Nilipo anza kujifunza kuwasiliana vizuri niligundua kuwa uhusiano wangu na watu ulianza kuboreka. Nilijifunza kusikiliza kabla ya kujibu na kuchagua maneno yenye heshima hata wakati wa hasira. Kuzungumza vizuri, hunisaidia kueleza mawazo yangu, hisia na mahitaji yangu kwa wazi. Kwa mfano kama labda kama kuna mtu amenikosea namweleza kuwa amenikosea. Ndiposa siku nyingine hawezi jaribu kunikosea tena. Hii hunisaidia kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Zoea la kuzungumza kwa heshima hunifundisha kuvumiliana, kusikiliza wengine na kuchagua maneno mazuri. Hunisaidia sana kwa kujenga amani na jamii, familia na watu walio wakubwa wangu kwa umri. Katika pia kufanya kazi ilibidi nijifunze mawasiliano mazuri na inaeza kuwa labda wakati wa kazi nimepata tatizo labda kuna maybe site haifanyi kazi sasa inabidi nimeripoti hii kwa kutumia email. Ni muhimu sana kujenga na kudumisha zoea la kuzungumza vyema kila siku huwa naheshimu watu naamini huwa ukizungumuza vyema au ukizungumuza na watu kwa njia bora njiya rahisi sana ya kudumisha heshima katikati yenu nam asante.

Habari za jioni ningependa kujibu hili swali, ningependa kuona maendeleo gani katika jamii, naam, swali nzuri sana. Nina mambo, kadha, ambazo ningependa kuona yamebadilika. Nimeishi katika hii dunia kwa miaka thelathini na niligundua juzi kweli kuvile nafikiria si nitofauti sana na vile mwenzangu yuafikiria. Kwa mfano, jambo ndogo linaweza nikera, lakini kwa mwenzangu hilo ni jambo la kawaida tuseme ye amezoea. Lakini, watu wanafaa kweli kuzingatia mambo kama haya, jambo la kwanza ni elimu bora kwa wote. Ningependa kuona shule zenye, walimu wakutosha, vifaa vya kisiasa, kisasa, samahani, na fursa zote, sawa kwa watoto wote. Elimu ni jambo la maana sana kwa maisha ya binadamu. Nikiwa mara nyingine kwenye interneti niangalie nipate kuna mahali hamna au shule imeangamia huwa nasikia vibaya sana kwa sababu naelewa kuwa huyo mtoto na mtoto wajiji hawata pata fursa ambazo ni za sawa kwa wote. La pili huduma nzuri za afya. Hospitali zilizo karibu, dawa za kutosha na wahudumu wa afya wanao. Wahudumia watu kwa heshima jambo la maana sana. Ni jambo la kukera sana ninapo ona kuona ninaposikia kwamba kuna mama alikufa kwa sababu hakupata mtu wakum kumsaidia kujifungua. La pili ajira na uji siri viamali. Fursa zaidi za kazi kwa vijana na msaada kwa wale wanaotaka kuanzisha biashara ndogo ndogo. Humu kuna shida kubwa ya kutokuwa na kazi. Na unajua katika hii wakati tunaishi. Kama huna kazi hakuna mtu atakuheshimu. Jambo la nne, barabara na miundo bithi bora, barabara nzuri, taa za barabarani maji safi na umeme wa hakika. Jambo lengine, teknolojia na mtandao upatikanaji wa interneti kwa gharama nafuu ili kusaidia elimu, biashara na mawasiliano. Nigependa pia kuona watu wakitunza mazingira. Huwa na shinda nimeamini kuwa, miti ni uhai, asante.

Hamjambo, ningependa kujibu hili swali najikinga vipi na jua kali. Naam, jua kali, hasa humu nchini, wakati kama huu ni wakati wa jua kali, jua lawaka, mimi huwa nafurahia jua, huwa nikiona jua, nasikia ninamotisha ya kuendelea na kila kitu. Lakini pia kuna msemo huwa unasema kitu kikiwa kwa kiasi kubwa ni cha hatari. Naam, nivyema kuelewa kwamba, naelewa kwamba jua kali lina madhara mbalimbali kama kuzeeka mapema kwa ngozi. Jua husababisha mikunjo, madoa meusi na ngozi kupoteza mvuto mapema. Madhara ingine ni saratani ya ngozi. Kukaa juani kwa muda mrefu bila kinga huongeza hatari ya kupata saratani na kuharibika kwa macho. Mfano nikitoka nje halafu nirejee nyumbani alafu nitumie kompyuta. Hapo nitakuwa nimeweka macho yangu hatarini naam jambo la kwanza ambalo mimi hufanya kujikinga na jua kali ni kutumia krimu au kujikinga. Samahani kutumia krimu ya kujikinga na jua. Huwa napaka kabla ya kutoka nje ili izuie nisi ngozi yangu isiungue. Jambo la pili huwa navaa mavazi yanayo nifunika mwili. Mashati yenye mikono mirefu, surwali ndefu na vitambaa vyepesi lakini vizito kiasi hulinda ngozi yangu. Jambo la tatu, huwa na vaa kofia au miwani ya jua, naam huwa mara nyingine navaa vyote, kofia pana hulinda uso na shingo na miwani hulinda macho. Jambo la nne, huwa nahepuka jua la mchana, juwa njema ni lile lawaka asubui na mapema kutoka saa kumi na mbili hadi saa nne au lile la jioni. Jambo la tano, kunywa maji ya kutosha. Huwa nakunywa maji mengi, hunisaidia mwili yangu isipate joto kupita kiasi na ngozi ibaki na unyevu. Naweza ongezea kuwa hapo, nisipopata jua, samani nisipo kuwa na maji na kunyua kitu chochote chenye baridi, chenye chaweza kutuliza mwili wangu, asanti.

Hamjambo, ningependa kujibu hili swali napendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Na pendelea mwanga wakati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wa kati, hunifanya nijisikie nipohuru na mtulivu. Sio kuchoka macho wala kuhisi jotokali. Hunisaidia kuzingatia vizuri ninapofanya kazi, kusoma au kupumzika. Mwanga mkali sana wakati mwingine hunichosha macho na kunifanya nisijisikie vizuri hasa nikiwa ndani ya chumba kwa muda mrefu. Mwanga wa kati hunipa hali ya amani na faraja zaidi. Jambo la tatu, uzuri wa mwanga wa kati ni mwingi sana. Uzuri wa mwanga wa kati ni mwingi, yaani ukizingatia na mwanga mkali. Ni mzuri kwa macho naam jambo la nne ni mwanga wa kati huleta hali ya utulivu na amani. Hunifanya njisikie nipo sawa, kisaikolojia, hivyo ni rahisi kupumzika, kusoma, au kufanya kazi bila msongo wa mawazo. Jambo lingine ni mwanga wa kati huongeza umakini na ufanisi. Katika mazingira ya kazi au darasani, mwanga wa aina hii hunisaidia kuzingatia vizuri na kufanya kazi kwa ubora zaidi. Jambo la mwisho, mwanga wa kati hufanya mazingira yaonekane mazuri na ya kuvutia, kutoa muonekano wa asili na faraja nyumbani, ofisini na hata sehemu za starehe. Naam mwanga wa kati ni pia hunipa motisha ya kuendelea na kile ninachofanya. Huwa sisikii nimechoka, huwa nafurahia na huwa niko na amani tele. Mwanga wa kati pia ni fursa njema pia yangu kucheza mpira. Kwa sababu sitachoka mbio, hata nikikimbia uwanjani nahisi bado niko na nguvu ya kuendelea. Mwanga wa kati pia hunisaidia kuweza kukutana na marafiki zangu twatembea, twaweza tembea kwa muda mrefu bila kuchoka. Hivyo hunifanya niwe, tuwe na amani na tunaishi kwa uzuri na vyema kwa kushirikiana naweza pia kusaidia familia yangu na kazi za nyumba. Yaani huwa najisikia nikiwa na furaha sana kukiwa na mwanga wa kati asanti.

Habari za jioni, ningependa kujibu hili swali na shughulikia muda wa mwisho vipi. Naam katika maisha yangu, nimekuwa na nimepitia changamoto sana ya kufanya kitu kwa wakati unaofaa. Yaani huwa najikuta nangoja nangojea nangojea ili nifanye jambo nilikuwa nafaa kufanya kama mwezi miezi mbili ama mwezi iliyopita. Mambo hayo ni kama, nikiwa mdogo naam samahani nikiwa chuo kikuu, tukipatiwa kazi ya ziada najikuta kwamba, sijafanya mpaka dakika ya mwisho. La pili pia huwa ninapanga kikosi, yaani kuna mchezo fulani waitwa uw fantasy kwenye na niya mpira huwa najipata wakati muda unapokaribia tuseme kama risali moja linapokaribia ndio napanga kikosi, ilhali nilikuwa na kama siku mbili au tatu kufanya hilo jambo. Na nina kubaliana kwamba si tabia njema. Ninafaa kubadilika baadhi ya mambo na huwa nafanya. Katika muda wa mwisho ni la kwanza ni ni muhimu kugawa kazi kubwa kwa sehemu ndogondogo hii hunisaidia kuwa kazi isiwe nzito mno. Na inarahisisha kuanza mapema kila kipande kinakuwa rahisi kukamilisha. Na hatua kwa hatua ninafika kwenye mwisho bila msongo wa mawazo. Jambo la pili huwa natengeneza ratiba na huweka na huzingatia yaani na huweka kipaumbele. Kazi muhimu nafanya kwanza zile zisizo za dharura nafanya baadaye hii hunipa uhakika kwamba kazi ni muhimu yaani hii hunifunza kuwa mtu mwema kwa ku kwa vile ninafaa kupanga masaa zangu jambo la tatu huwa nazidi kujidhibiti. Naweka mbali vitu vinavyo kuruga, kama ni simu ama mitandao ya kijamii, ninapofanya kazi. Hii inanisaidia kuzingatia kikamilifu na kukamilisha kazi kwa ubora. Ningependa huu mwaka nibadilike. Niwe mtu mwenye kufanya vitu bila kuharakishwa. Maana haraka haraka haina baraka asanti.

Hamjambo ningependa kujibu hili swali napendelea suruali au sketi. Tangu niwe mtoto mdogo, nilikuwa mtu mtoto, wajua ukiwa mtoto mzazi ndiye anakuvalisha. Huwa natazama picha zangu nikuwa mtoto, nafurahia vyenye huwa napendeza na sketi. Lakini nilipofika darasa la nane. Nilipo yaani malizia darasa la nane ili niingie shule ya upili. Niligundua kwamba mimi napenda suruali. Ni jambo la maana kuzingatia kwamba marafiki zangu huwa wakati wowote ninapovaa sketi au rinda. Huwa wanafurahia sana huwa wananiambia nizidi kuvaa rinda ama sketi. Lakini mimi huwa sihisi nikiwa sawa nikivaa sketi. Huwa nikivaa sketi najiuliza. Mbona navaa sketi kufurahisha wenzangu? Hapo ndipo nilianza kuona kweli. Kwa kweli, sikuja humu duniani kufurahisha mtu. Sasa, huwa navaa napendelea suruali. Kwa sababu huwa najihisi nikiwa yaani ni mimi, sijifanyi kupenda sketi. Lakini, faida kadhaa za suruali juu ya sketi ni kama jambo la kwanza ni ulinzi na faraja. Suruali zinanifunika zaidi, zinaniwezesha kutembea, kukimbia au kufanya kazi bila hofu ya kuonesha. Mwili. La pili. Uwezo wa kufanya kazi nyingi. Suruali ni bora kwa shughuli zinazohitaji kupanda, kukimbia, au kukaa chini kwa muda mrefu. La tatu. Mazingatio ya hali ya hewa. Katika hali ya baridi na upepo, suruali zinanipa joto zaidi kuliko sketi. La nne rahisi kuanisha na viatu. Suruali mara nyingi hukaa vyema na viatu mbalimbali, viatu vya michezo, sandali au boot. Si kama sketi yenye kuna viatu huwezi vaa na sketi, kwa mfano huwezi vaa sketi na, lakini siku hizi waweza kuvaa. Siku hizi kuna vile fashoni imebadilika kidogo. La tano faraja ya kila siku, ninapenda starehe na uhuru wa kuzunguka bila hofu ya kusongea au kudondoka suruali ni chaguo thibiti zaidi. Jambo la mwisho ni nazingatia kazi. Katika mazingira ya kazi au shule suruali mara nyingi huchukuliwa kuwa za heshima zaidi na hasni kuliko sketi fupi. Kwa hivyo ni njia ya kujiheshimu, naam.

Hamjambo, ningependa kulijibu hili swali, je, napenda mvuwa? Naam, napenda mvuwa na roho yangu yote. Kwanza ni napenda mvuwa kwa sababu mvuwa ikinyesha, hunipa usingizi nyororo. Huwa nalala, kwa amani, pia napenda kupika wakati wa mvuwa. Hii hunipa joto mwilini. Wajua wakati mwingine haswa mvuwa, inapo, inapomaliza kuwa, inapoisha yani hainyeshi tena unapata kwamba kuna baridi. Sasa mi hutumia hii nafasi kupika ili kupata joto mwilini. Napenda mvuwa kwa pia hukuza kwa mimea na chakula. Wakati ninaona mvuwa, huwa ninafurahia kwamba kuna, tuko, niko na chanzo au niko na amani kuwa sita kosa kula kitu. Kama kwa mfano nimepanda mboga au pia matunda ninajua nitazikula. Bora zipate mvuwa ya kutosha, isiwe ni mvuwa nyingi ile huwa inaleta mafuriko. Napenda mvuwa yenye kiasi dhabiti. Mara ya pili jambo jingine ambayo kuhusu mvuwa ni kuongeza maji ya kunywa na matumizi ya kila siku. Mvuwa hujaza mabawa, mito na akiba ya maji ambayo ni muhimu kwa binadamu, wanyama na viumbe vingine. Kupunguza joto na kutowa baridi. Mvuwa inaponyesha, inapunguza joto na kufanya hewa kuwa safi na baridi. Mvuwa pia husafisha hewa. Mvuwa huondoa vumbi, uchafu, na gesi, hatari hewani. Hivyo kufanya hewa kuwa safi zaidi kupumuwa. Mvuwa huleta furaha na utulivu wa akili. Huwa inapunguza, huwa nikisikia kumenyesha na nasikia nimetuliya, yani sina msongamano wa mawazo. Sauti ya mvuwa au harufi ya udongo, kabla ya mvua inasaidia watu kupumzika na kupata amani.

Hamjambu, ningependa kujibu hili swali, nafanya nini wakati wa msongo wa kazi, ningependa kwanza kujiuliza kazi ina umuhimu gani katika maisha ya binadamu. Pale ninaposoma bibilia kwa lile habari ya Adam na Eve. Hua ninajuliza mambo mengi sana. Kwamba kweli huyu Eve angesikiliza Mungu. Naam, hatungekuwa na mashida za kazi, za kuchoka. Lakini maisha lazima iendele. Naam, uzuri wa kufanya kazi ni kama kupata kipato. Kazi inanipa pesa zinazohitajika kwa mahitaji ya kila siku, familia na starehe, kujenga ujuzi na elimu. Kila kazi hutoa fursa ya kujifunza kitu kipya na kuboresha uwezo wangu, kunihusisha na jamii. Kazi inanisaidia kuchangia katika jamii, kwa kutoa huduma, bidhaa na msaada. Kazi pia ni hunisaidia kupunguza mawazo. Huwa najikuta mara nyingi kama hakuna kitu nafanya nafikiria sana. Kwa hivo kazi hunisaidia hapo sana. Mambo ambayo huwa nafanya wakati wa msongo wa kazi ni kama kupumzika kidogo, kuchukua mapumziko mafupi, kunywa maji, au kutembea kidogo, hunisaidia kupunguza mkazo. La pili kupumua kwa kina. Mbinu za kupumua kwa kina hunisaidia na kupunguza msongo. La tatu ni kufanya mazoezi madogo kama kutembea, kukimbia. Hunisaidia. Kwa mwili yangu hunifanya nihisi vyema. La nene ni kuandika au kupanga. Kuandika majukumu yangu au kupanga ratiba hunisaidia kwa mambo wazi na kupunguza hisia za kuchanganyikiwa. Kuzungumza na mtu wa kuaminika, nazungumza na rafiki, mtu wa familia au pia kama ni dada au ndugu, ananisaidia nisiwe na mawazo mengi yaani. Yaani nisahau kazi kwa muda, nijitupe kwa kuzungumza. Kujitunza kibinafsi, huwa najitunza kwa kusikiliza muziki, kusoma kitabu, kuchora, kucheza mpira, au kuchaza fifa pia, asante.